Rafiki yangu wa karibu anaitwa Egla. Egla tulikutana naye wakati nilipokuwa chuo kikuu Tulikuwa tunaketi naye, bamba to bamba, na hapo ndipo tukaanza kukuwa marafiki. Tulikuwa tunachekeshana, tulikuwa tunakula pamoja, tunaenda tunasoma pamoja, vitu vingi sana. Na wakati nilipokuwa niko rafiki wa Egla, Egla alikuwa ananifunza mambo mengi sana, jinsi ya kuwa rafiki na kuwa mtu bora, jinsi ya kusoma vitu ambayvyo vilikuwa vimenishinda na mambo mengi sana ambayo hata siezi kuyaelezea.

Ninapotaka kustarehe mimi jambo la kwanza na anda chakula. Nikishaanda chakula na keti chini na chakula changu na naanza kutazama runinga. Manake mimi napenda sana kutezama runinga wakati ninastarehe. Kwa manake mda mwingi sana wiki inapoanza ama katikati ya wiki. Sina muda wa kwenda kutazama. Lakini wakati ninapokuwa sina jambo lolote la kufanya. Na taka tu ni keti na starehe na tezama runinga na kutezama mchezo zote ambayo sikuwa nimetezama wiki mzima.

Naeza sema, napenda kuamka na jua na pia napenda kulala mapema. Wakati naposema napenda kuamkana jua ni, unajua ukiamka na jua, mambo yake yanaenda shwari unamka, unajitairisha, labda unaenda kazini, ama unafara shuglizako, ama kama mkana biashara, unenda kwenye biashara yako. Lakini pia ukilala mapema, inamaanisha unaeza kupumzika, na pia wakati unaamka, unamka, ukijihisi, umepumzika, mambo ya kosawa, na pia unasonga songa.

Jambo ambalo ni muhimu kwangu kwenye dini, ni kuwa mtu ambaye ni mkarimu. Ukiwa mtu ambaye ni mkarimu, vitu vina kuwa rahisi sana, mbele yako au hatapale utakapokuwa umetoka. Na sema hivi ni kimaanisha nini? Kila mtu anaamka kilasiku a kiwa na shida zake, shughuli zake, mambo haya endi vizuri, Lakini ukiwa mtu mwenye ni mkarimu, inamaanisha unasaidia nchi ama dunia mzima kwa kufanya huyu mtu ambaye ameamka kama mambo yake haya endi sawa, anaamka akijisikia dunia yote ni karimu. Kwa hivyo, lile ambalo linanisumbua, litakwisha ama nitasonga mbele.

Napenda sana mimi programu za simu manake zinafanya mawasiliano, burudani, kazi na malipo na pia kujifunza mambo mengi kila siku. Kwa hivyo, mimi mifano ama programu ambayo naitumia sana kwa simu yangu natumia moja inaitwa Instagram. Instagram ni mitandao ya kijamii na napenda sana Instagramu manake hapo ndipo Unaeza kuwa ukiongea na marafiki zako, familia na wale watu ambao huwaoni kila siku Programu yangu nyingine ambayo napenda sana ni empesa kwa sababu ya malipo na pia napenda sana programu ya Google Maps Kwa sababu utapataje kutumia ramani kama hauna Google Maps Kwa hivyo hizo ndo programu ambazo mimi napenda kwa simu yangu.

Mimi kinachofanya nifurahi sana, inalingana na mambo mengi, lakini tukianza napenda sana maendeleo. Unaona wakati unafanya juhudi zako alafu matokeo inakua yako sawa, napenda sana mimi. Na pia napenda uhuru wangu. Maana ratiba na mwelekeo, pia unasaidia na wakati nimemalizana na ratiba na mielekeo, napenda sana kurudi niwe nikona uhuru. Pia napenda utulivu, manake hapo ndipo mawazo yangu, yanaisha na kaa niko sawa sana, pia napenda uhusiano mzuri. Na pia napenda kujieleza, na kujitengeneza na kuandika, na pia napenda kuongea sana.

Wakati wa mapumziko mchana, mara nyingi utapata tu mimi na kula chakula changu cha mchana. Lakini nikimaliza kula chakula changu cha mchana na mara mingi nitakua niko kazini. Nitaenda nikaongee na rafikizangu ama wafanyikazi wenzangu, tujuliane hali, tuone maisha ya naenda aje. Na pia tu kuwa nikiongea nikitazama watu na kuona yale ambayo ya naendelea. Na pia wakati mwingine, nitakuwa na piga simu kwa familia yangu a ma rafikiza nguw ambao siwaoni kila siku ili hao niwajulie hali tu.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Mnyama ambaye nilikuwa nimemfuga ni mnyama haina wa mbwa. Mbwa wangu halikuwa naitua jiji. Haina yake ilikuwa Maltese. Halikuwa mweupe na mrembo sana. Nilikuwa napenda mbwa wangu sana. Jiji alikuwa napenda kunifuraisha. Tulikuwa tunacheza pamoja. Pia nikitoka kazini jioni. Nilikuwa naenda kumtembeza ili aeze kuwa amipiga mazoezi. Alafu na muandalia chakula chake. Ha, alikuwa rafiki yangu mkubwa sana.

Mimi napenda sana wakati ninapokuwa nimeshamka, jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni natengeneza kitanda changu. Natandika matandiko yangu nahakikisha kuwa kila kitu kiko sawa. Nikimaliza kutengeneza kitanda changu naenda jikoni kama nilikuwa na vyombo vichafu naviosha, alafu nikishamaliza nateneza chai. Nikishatenza chai, mi nakunywa chai yangu. Napenda sana chai ya maziwa asubuhi. Kwa hivyo nateneza chai yangu ya maziwa nakichukua mkate wangu na naketi naanza kunywa chai ama kiamshakinywa. Nikimaliza kuteneza ama kukunywa kiamshakinywa nitaosha hivyo vyombo tena alafu nikishamaliza sasa najishugulisha. Kama nilikua niende kazini naenda kuoga, nikishamaliza kuoga najipaka mafuta yangu navaa nguo natoka nje mi naenda zangu kazi. Kama sikuwa naenda kazini na nakaa nyumbani na nikona shuguli zingine, basi pia najitairisha ili kufuata hizo shugli.

Jinsi ninavyosherekea mwaka mpya nasherekea mwaka mpya na familia. Mimi ntakuwa nimesafiri, kwenda zangu, kijijini, nikutane na familia yangu. Tukae hapo pamoja, tukishiamaliza kukaa pamoja, tunahadithiana, tukimaliza kuhadithiana. Pia, tunapika pamoja, tunakula, tunaenda kanisani, tunashiriki, tukimaliza tunarudi nyumbani. Inakua tunahadithiana na kupendana tu manake si kila siku naona familia yangu na nikikuwa nimeshiriki na wao ama nimekuwa na wao mwaka ukianza nahisi kama niko sawa najifurahia na niko tayari kufanya shughuli zingine.

La hasha, sipendi kucheza michezo ya ubao. Manake hapa mchini Kenya ama Afrika, michezo ya ubao ni michezo ambayo inachezwa na wanaume. Watoto wakike au wasichana au wamama hawachezi michezo ya ubao. Na kwa hivyo mimi mwenyewe sijawai kucheza michezo ya ubao na pia sipendi sana manake na wana wakati wanaume wanacheza michezo ya ubao. Wanapigana, kwasababu wanashangana, nani ameshinda, nani hajashinda.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, sana sana mimi napenda sana uwazi. Manake wakati watu wana uwazi, matarajio yanajulikana na yanasemekana mapema. Jambo la pili napenda sana usahihi. Wakati watu wanatoa taarifa fupi na pia moja kwa moja. Wakati mwingine napenda sana mda. Manake mda pia unajibu kwa wakati unaofaa. Alafu, pia napenda sana matokeo. Unajua katika matokeo, kazi yanaenda haraka, hakuna migongano, makosa inapungua na imani inaongezeka.

Naezasema napenda upepo na pia napenda AC. Nikiwa nje napenda sana upepo. Manake wakati jua nikali kukikua na upepo unakusaidia ili kuendeleza shughulizako za nje bila kukuwa unachukua muda kupumzika ili usichomwe na jua. Na pia napenda AC sana sana kwa nyumba manake wakati kuna AC huwa unafanya tu shugulizako hata kukiwa na joto jingi unaasha AC yako na unaendelea na shugulizako.

Ndio, napenda asali sana, na unajua wahenga wanachokisema, fuata nyuki ule asali. Kwa hivyo, mimi napenda asali sana, lakini sifuati nyuki, manake nyuki zinauma ama zinadunga, lakini napenda sana asali, naeza paka asali kwenye mkate ama nieke kwenye chai, yangu ya turungi, ama pia nitumie asali wakati napokuwa nikipika chakula.

Nafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Kwa mara mingi nafanya mambo mengi na nita kueleza kile ambacho nafanya kujianda kwa mkutano. Jambo la kwanza naelewa lengo. Kwa nini mkutano upo? Jambo la pili na jua wa usika na nani atahudhuria. Jambola tatu na kusanya tarifa muhimu. Takuimu, hoja, maamuzi. Na pia naandika pointi tatu ku. Na badaa ya hapo pia napitia ratiba na mda. Wakati wa mkutano, nafika mapema, nasikiliza kwa makini, naongea kwa ufupi, na pia naandika maamuzi. Alafu baada ya mkutano, natuma muhtasari mfupi, nadhibitisha majukumu, na pia naweka tarehe na ufuatiliaji.

Laa hasha, sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Kwa mara nyingi, sana sana hapa mjini Kenya, wakati unapozungumza kuhusu siasa na watu ambao, hamshirikiani ama hamuelewani na pia hamko sehemu pamoja ama hamkui mukisapoti mtu mmoja, inaleta mambo mengi, mnachukiana, wengine wanapigana, inaleta vita, sipendi sana mambo siasa mimi.

Chakula cha jioni ambacho mimi nakipenda kinalingana sana. Kuna muda mwingine napenda kula kuku au samaki waliopikwa kwa kukaangwa pamoja na mboga na ugali. Na muda mwingine napenda sana wali mweupe au mchanganyiko wa mboga na nyama. Na muda mwingine pia napenda supu nzito yenye mboga na protini kama mchuzi wa nyama au kunde. Na pia kuna ile mida ambayo najisikia kula pasta yenye mchanganyiko wa mboga na viungo rahisi.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn mimi. Maanake popcorn hua tamu, lakini kuna rafki yangu alikuwa ananiambia, kama unapenda kula popcorn, inamanisha unapenda kusikia njaa haraka. Maanake anasema, wakati unakula popcorn, unasikia njaa haraka, kwa sababu inasaidia chakula kujisiaga tumboni, na pia unasikia njaa haraka sana. Na alikuwa ananiambia, nisikuwe nakula popcorn wakati nimemaliza tu kula, niwe nakula popcorn kabla ya kukula. Maanake ni kukula popcorn baada ya kukula chakula ni tasikia njaa tena.

Kumbukumbu ambayo niyo ya kutisha ni ile kumbukumbu ambayo, nimekumbuka kama bado ningali mchanga au mtoto mdogo, angalau miaka kumi hapo, nilikuwa nimekalia kwenye kiti alafu mamangu akaniita akanimbia nimpatie kikombe kilichokuwa mezani manake alikuwa anaosha vyombo. Lakini mimi kwa sababu sikuwa nataka kuwacha kutazama runinga, nikaendelea kutuzama runinga, alafu siku usikia akija, nilisikia tu aminirushia kikombe kwa kichwa, kikombe kikaanguka kikapasuka, alikuwa na hasira ya ajabu. Lakini sitawai sahau manake ata mimi nililia, damu ilinitoka puani, inaniungopesha sana hiyo kumbukumbu.

Mwanzo ninamazoea mengi ambayo nimejifunza na yananijenga vizuri sana. Zoea la kwanza ni kunywa maji ya asubuhi. Hii sana sana haswa huanzisha mwili wangu vizuri na kuongeza metabolism na husaidia usalama wa mwili wangu. La pili, napenda sana kula vyakula vinye lishebora. Maanake kama matunda, mboga, protini kidogo, inasaidia nguvu na kuudumisha uzito mzuri. Na pia napenda kupanga siku yangu. Manake wakati napoandika mambo muhimu ya kufanya kila siku, inaniondolea wasiwasi na inaniongezea ticha.

Naweza sema, mimi ni mtu wa kuwahi, sipendi kuchelewa haswa. Napenda sana, niamke mapema, nifanye shugli zangu za nyumbani, ili niondoke niende nikafate shugli zangu za kazi. Na wakati napoenda kazini, napenda kuwahi kila siku. Manake wakati napochelewa, watu wanaanza kukuangalia na jile jicho la, wanashanga kwani we uko haje, kwani hutaki hii kazi, nini inakusumbua. Sasa mimi napenda kuwahi ili kila mtu akaye akijua mimi sichelewi na sibatishi najua kile ambacho nakifanya.

Ndio, nimewahi kuenda katika tamasha la muziki na hata si kitambo sana. Tamasha la muziki ambayo nilikuwa nimeenda na rafiki yangu, Edla, ilikuwa tu juzi kama tunasherehekea mwaka mpya. Tamasha lilikuwa zuri sana, tulikuwa na wasanii kutoka bongo, wasanii kutoka Kenya na wasanii kutoka Afrika kusini. Ilikuwa poa sana, tulijifurahia, tukajibamba, ilikuwa ai, napenda sana tamasha la muziki.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ambapo napokumbuka wakati nilipokuwa mdogo. Wazazi wangu walikuwa wanapenda sana kutupeleka nje wikendi ili kwenda kula, kununua vitu, kununua manguo. Ilikuwa mzuri sana napendanga sana kukumbuka manake nikiangalia mzazi wangu sana sana babangu nakumbuka vile alikuwa vile alikuwa amejitolea ili kuhakikisha kuwa tuko sawa, hatukosi lolote, tunakula, tunavaa. Inanifurahisha sana hiyo kumbukumbu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza sana sana ni ujuzi wa kibinafsi ama tabia. Ningependa sana kujenga tabia nzuri, kuzibiti ya siya na kuwa muongozi au kiongozi muema na pia mwenye anajua kujiwasilia ama kuongoza mawasiliano. Manake wakati napojitairisha kuenda kwa mkutano na pia kupanga muda na kushugulikia mambo ya wasiwasi Najikuta nimetumia muda mwingi sana na ningependa kuwa nimefanya mambo mingi katika huo muda ambao limepunguza au limepoteza. Faida ya kujifundisha itabia mzuri ni ukusaidia maisha yangu kila siku na kusababisha mimi kuwa mwenye nidhamu na udhabiti.

Ndiyo napenda sana kuimba. Sana sana mimi huimba nikiwa bafuni wakati napooga. Manake pia lazima ujiburudishe we mwenyewe. Mara mingi naimba tu nikiwa bafuni si imbi nje si imbi huko nje kama kwa kazi. Manake sina sauti mzuri ile ambayo utasema ati naeza imba uko nje ilinitengeneze pesa apana. Naimba tu nikiwa bafuni na napenda kuimba mimi.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kukimbia. Napenda sana kukimbia kila siku jioni, manake mimi spendi sana kuenda kwenye gym. Lakini kukimbia sihitaji kukimbia mahali popote, naeza kukimbia nje, barabarani, na mtu asiniulize. Halafu pia, napenda kukimbia wakati wa jioni kama nimesha toka kazini. Maanake saa zingine unatoka kazini, umechoka, una wasiwasi mingi, akili haifikirii vizuri. Lakini wakati unapokuwa ukienda kufanya mazorzi yako kukimbia, kichwa chako kinaanza kukua chepesi, unanza kufikiria vizuri, mwili unaanza kupumzika, na pia unajihisi mwenye nguvu na unajihisi kama unajua kila ambacho unakifanya.

Juisi ya matunda ambayo mimi naipenda ni mango kwa kiswahili wanakiita maembe. Maembe ni juisi tamu sana. Alafu maembe huwa zina msimu wake. Sana sana kama sasa januari kuna maembe ambayo yanatoka ukambani uku Kenya. Hayo maembe ni matamu ajabu. Ukiyakula hayo maembe utatamani uende ukanunue shamba ukambani hata wewe ukaweze kuyalima. Ili yanapokuwa tayari una maembe yako matamu sana.

Manthari mzuri ambayo nimewahi kuona ni manthari ya baharini pale Mombasa. Mombasa hiko ufuoni wa bahari. Na wakati huko ufuoni wa bahari kuna mchanga mweupe kabaridi kana kupiga vizuri na pia kuna joto jingi sana. Lakini wakati ulipo hapo mbele ya baharini, shida zako zote unazisahau, akili yako inatulia, mwili unakua umejituliza pia unakaa ni kama huna shida yoyote ile. Kwa hivyo mi napenda sana manthari ya baharini.

Kipawa ambacho ninacho, nitasema ni kipawa cha kuhariri video. Manake mimi ni mhariri wa picha na mhariri wa video. Na wakati mwingi wakati nimehaririya video zangu, watu wengi wanashanga sana, nimefanyaje mbona yangu inakaa vizuri hivo. Na saa zingine si ati ata nimejaribu sana, ni ile tu like najua, najua tu kile ambacho nataka kukifanya wakati nimeshaona na najua na nimeelewa nini nitakachokifanya na naanza tu na inakuwa shwari.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto. Maji moto hunisaidia nisisikie baridi baada ya kuoga na pia hunisaidia kusikia ni kama nimeamka sasa na niko sawa. Maji moto pia yanasaidia ngozi yangu kuwa nyororo kwa hivyo napenda sana maji moto na siezi kuoga na maji baridi. Wakati ninapooga na maji baridi najisikia mgonjwa najisikia mpweke natetemeka kwa sababu ya baridi.

Kile ambacho kinafanya nipende mtaa wangu ni ule ukaribu ninao ukaribu na maduka maku. Hapa jijini Nairobi kuna maduka makuu ambayo ungependa kuenda kujionea vitu, kununuwa vitu, tofauti, tofauti. Na hapa mahali napoishi mtaa wangu uko karibu na hayo maduka maku. Naeza toka daka mbili nile nikafanye shunguli zangu na nirudi na nikuwe nimenunuwa kila kitu ambacho nilichokuwa nimbe kiendea ukonje.

Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku manake, nyama ya kuku ni nyama ambayo ni rahisi, na pia ni tamu, na pia haiudhi wakati unapokuwa umeikula sana ama kwa mda mrefu. Nyama ya kuku pia ni rahisi kupika, wakati unakua unapika, unaeza pika kwa njia nyingi tofauti, na bado itakuwa tamu, na pia inasaidia mwili.

Kupunguza plastiki ni jambo rahisi nikiwa nina mfumo rahisi wa tabia. Na hivyo nitakuelezea jinsi yakuhakikisha kuwa napunguza matumizi ya plastiki. Ya kwanza nitahakikisha kuwa natumia chupa za maji za kudumu. Badala ya chupa za plastiki au za mara moja. Chupa za chuma au za glasi ni rahisi kusafisha na kudumu. Ya pili nitachagua mifuko ya chuma au kitambaa. Pia nisitumie mifuko ya plastiki dukani. Kuchukua mfuko wakitamba unaweza kutumia mara nyingi na pia unaweza pia kusaidia wengine wakatumia na bado watakurudishia. Ya pili ya tatu na pia napenda sana ununuzi wa bidhaa zilizofungwa sana kwa plastiki. Kwa hivyo napunguza kununua hizo bidhaa. Nikinunua bidha zisizo na plastiki nyingi au zilizomo kwenye mifuko ya karatasi. Chagua bidhaa za kijani na rafiki wa mazingira.

Jinsi ninavyo kuwa nikishugulikia wateja ya kwanza nawasikiza kwa makini. Ili nielewe kwa nini au vipi wateja wanajieleza na tatizo yao na pia mimi naeza aje kuwasaidia kwa mahitaji yao. Ya pili naonyesha heshima na uvumilivu wakati wanapo ongea ama wakati wanapokuwa na hasira. Ya tatu nawaeleza kila kitu kwa uwazi bila kuwaongezea sauti ama kuwafanya wakasirike zaidi. Ya nne, nahakikisha kwamba nimefuatilia baada ya huduma ili kujua kile ambacho wamekinunua kina wapelekaje, kina wasaidia, kina shida yoyote.

Njia ya usafiri ambayo naitumia kila siku mimi ni kuendesha gari langu. Nina gari langu dogo ambalo naliendesha kila siku nikienda kazini. Wakati mwingi, njia ambayo natumia ni kuchukua gari langu kuliendesha hadi kazini. Lakini mida mingine kama wakati ule ambao naenda kule mjini nahakikisha kuwa nimechukua matatu ama gari aina la basi, Manake mimi siwezi kujiendesha kuenda mjini naogopa sana. Hao, madereva wa magari kubwa.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni na kwa mimi kusoma maoni mtandaoni inanisaidia jinsi ya kujieleza na pia jinsi ya kusikiza wenzangu wapoongea na kuwasilisha maoni yao. Maanake, lazima ujifunze jinsi ya kuishi na watu na kuwaelewa na pia jinsi ya kujiongelea na kuongea na kusema jambo ambalo unataka kusaidiwa ama jambo ambalo unataka kusaidia mtu. Lazima ujue jinsi ya kujieleza. Na hivyo, nasoma sana mtandaoni maoni.

Jambo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo, wakati nilipoamka, niliandika jambo moja ndogo, ambalo ninafaa kufanya leo ili kufanya siku yangu iwe bora. Jambo hilo ni kuhakikisha kuwa, nimejisafishia kila ambapo nimemaliza kufanya shugli. Nikimaliza kuosha vyombo nahakikisha kuwa, nimeosha pale kwa jikoni kwangu kila kitu ni kisafi. Nikimaliza kukula napanguza pale gesi yangu ama stovu yangu ili niache pakiwa pasafi. Na kuhakikisha kuwa nimeosha choo na bafu zinakaa safi pia leo.

Maranyingi asubuhi naha kikisha kuwa nimekunywa chai ya maziwa. Sikuli chakula asubuhi maana sjasikia kama nimechoka kama ndasikia kulala ni kiwa kazini. Kwa mara mingi na kunywa tu chai ya maziwa na mkate au sa zingine na teneza tu maji ya ndimu na kunywa bila sukari na naendele na shuguli zangu.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Manake ukijifunza historia, unaanza kuelewa kwa nini dunia inaenda vile inaenda, na pia unaelewa pahali ambapo tulitoka, na pahali ambapo tunataka kuenda, na nini tutakachoweza kubadilisha ili kila kitu kiende salama. Pia wakati unajifunza historia, unaanza kuelewa kwa nini nchi tofauti. Tofauti zinafanya vitu, jinsi zinavyofanya wakati huo.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Mara yangu ya kwanza kupiga kura ilikuwa mwaka wa ishirini na mbili, ilikuwa mara yangu ya kwanza manake ndo ilikuwa nimemaliza shule na nimeshachukua kitambulisho sasa nilikuwa na uwezo kwa kupiga kura. Lakini pia sasa hivi nangoja manake mwaka wa ishirini na saba tunangoja kupiga kura hapa Kenya. Na ningependa sana kumpigia kiongozi mwenye ambaye atasaidia nchi ya Kenya na kutufanya sisi vijana tupate kazi manake hamna kazi humu nchini.

Mimi napenda kuenda sinema, lakini mara nyingi, mara ambazo nitaenda zinategemea na kama nina pesa. Mini kikuwa na pesa, nitaenda mara tatu kwa mwezi, lakini kama sinapesa, mara mingi utapata nimeenda tu mara moja kwenye sinema. Lakini mimi napenda sinema, na kama ningekua na uwezo, ningeenda kwenye sinema, kila wiki ningehakikisha nimefika. Manake sinema inasaidia, inatufunza mambo mengi katika dunia na nchi tofauti tofauti.

Mimi ni mtu ambaye nalenga kazi za burudani na mitandao na programu ambazo natumia kwa mara nyingi zinaweza kuwa kama kazi za uzalishaji napenda sana Google Drive ama Google Docs ili kuifadhi na kushirikisha faili zangu. Kwa burudani, napenda YouTube ili kuona video na tutorials na vlogs pia. Na pia napenda mitandao ya kijamii kama Instagram na WhatsApp kushirikisha picture na video fupi na pia mastory au hadithi fupi fupi. Na pia napenda WhatsApp kwa sababu ya mawasiliano ya haraka na video kwa familia yangu.

Kwa mara nyingi, napata habari kwa mtandao. Manake mimi kila muda niko mtandaoni, ni kisoma vitu, taarifa, mambo, na pia kujua jinsi vile mambo ama dunia nyingine ama nchi zingine zinaendelea. Kwa hivyo, napenda sana mimi kupata tarifa yangu kwenye mtandao. Na pia napenda kukata taarifa yangu katika rafiki zangu wana kuja kunielezea mambo ambayo wanaona na pia mi nawaelezea yale ambayo nimeona na hivyo basi tunaelezea na mawasiliano ya ha bari.

Mimi ni mtu wa kuamka sana mapema na napenda kuamka mapema maanake wakati nimeamka mapema, nafanya shughuli zangu namaliza, kabla hakujakuwa na kelele, watu hawajakuwa wengi barabarani, magari, kupiga kelele, watu kutembea ovyo ovyo tu barabarani kwa hivyo napenda sana kuamka mapema ili nimalize shughuli zangu kama bado watu hawajaanza zao.

Mimi naoga marambili kwa siku. Naoga asubui na kuoga jioni. Asubui naoga haraka sana manake maramingi nimechelewa kwa nda kazini, lakini napokua nimetoka kazini, nakuja na piga tizi zangu, naenda kukimbia kidogo na rudi, nufanya shugli kuosha vyombo, kupanga nguozangu za kesho, alafu nikisha maliza naogatena kabla nilale.